Huadhimisha siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na ya utulivu kwanza huanza siku kwa kushukuru kwa maisha na afya asubuhi napenda kuwa na muda wangu binafsi kidogo kufikiria kuhusu mwaka uliopita na mambo niliyofanikiwa au kujifunza hii hunisaidia kuanza siku, nikiwa na amani na shukran. Baadae, hupenda kusherehekea na watu karibu nami, kama familia au marafiki wachache. Si lazima iwe sherehe kubwa sana. Wakati mwingine tunakutana nyumbani, tunapika chakula cha pamoja au tunaagiza chakula tunachokipenda kula pamoja na kuzungumza hunipa furaha kubwa kuliko sherehe za kelele. Keki nisehemu muhimu ya siku yangu ya kuzaliwa. Napenda keki rahisi mara nyingi ya chokoleti na huwa na furahia muda wa kukata keki na kushiriki na wengine. Si kwa sababu ya keki tu. Balii kwa sababu ya furaha na upendo unaokuja na tukio hiyo. Pia hupokea salamu na simu kutoka kwa marafiki na ndugu jambo linalonifanya njisikie kuthaminiwa. Wakati mwingine huamua kujitunza zaidi siku hiyo. Naweza kujinunulia kitu kidogo kama zawadi yangu mwenyewe au kuchukuwa muda wa kupumzika kusikiliza muziki au kutazama filamu ninayoipenda hii hunifanya nijisikie vizuri na kujijali jioni inapofika napenda kutulia na kumaliza siku kwa utulivu. Huwe nafirikiria malengo ya mwaka unaofuata na kujiwekea niya mpya kwangu siku ya kuzaliwa ni sherehe tu si sherehe tu bali ni muda wa kutafakari, kushukuru na kujipanga upya njia hii hunifanya nijisikie mwenye furaha amani na matumaini kwa maisha ya nayoendelea.